Mimi mazoezi yangu sana sana ni kutembea kwa hivo huwa natoka, natembea nyuma, mahali kuna reli. Alafu nazunguka tena alafu inanichukua kama muda wa dakika arubaini kuenda na kurudi kwa hivo huwa natembea kwa muda wa dakika arubaini kila siku. Alafu namna ingine ya kufanya mazoezi nikona. Nikona kifaa ambacho natumia kufanya mazoezi ya mkono kinaitwa grip strengthener na hicho kifaa ni kitu ambacho niliona niweze kuwa na kifinya finya pale kiko nyumbani kwasababu mara mingi nimekaa tu kwa nyumba bila kufanya chochote kwa hivyo nahitaji kufanya mazoezi hata kama ni ya mkono kidogo kidogo ndiyo mana nilinunua hicho kifaa.

Kwa hile namna kubwa nafanya kazi ili kupata pesa ni kufanya writing kuandikia kufanya kufunza watu kufanya kazi ya darasani. Alafu kuna namna zingini ambazo nimeeza kupata huko mtandaoni ambazo nazi kwa majina zinaitua microtasks hivi ni namna ambazo hazina pesa nyingi vile lakini kuna ineza pata mtu, ineza patia mtu mpato kidogo ambayo yanaweza kukashikilia mtu hapa na pale na hayo ni mambo kama jump task hapo na time back sana sana pale time back ni ya kufanya survey na yo jump task ni ya kufanya task ndogo ndogo kama za YouTube ala uweze kulipwa na credits pesa kidogo lakini ni namna nzuri na pia ni namna ambazo zinaeza ziko kila wakati. Aziendi, azipotei.